Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mawazo zaidi ya nayo tokana nahaya ni. Unaweza kutuelezea ni mazoezi gani ambayo huwa unafanya. Unafanya mazoezi haya mara ngapi kwa wiki. Ni wakati gani unaopenda kufanya mazoezi. Nani? Unaisi yate unapofanya mazoezi haya. Mara nyingi mimi. Napenda mazoezi ya kukimbia mara mingi Tuseme kwa asilimia sabini mazoezi yangu mengi ni ya kukimbia Mara mingi tena nafanya mazoezi yangu wakati wa asubui kabla nianze siku yangu nikiamuka nanywa maji warm alafu naenda kufanya zoezi Baada ya zoezi ndiposa naenda kwa shuguli zingine Mara nyingi mazoezi haya hunisaidia sana Labda na hisi mwili hauko sawa na hisi ni kama sina nguvu Lakini bada ya mazoezi na hisi ni kama niko sawa tena yani Nikona hiyo nguvu tena ya kufanya shuguli zingine Mara mingi mimi hufanya mazoezi haya karibu mara nene kwa wiki Alafu mara moja moja naenda kwenye jimu na wakati mara moja moja pia nafanya yale mazoezi ya pale nyumbani kama ya kulainisha tumbo, lainisha mugongo, migu na sehemu zingine zamwili na mazoezi haya yamenisaidia sana kwa sababu kuna wakati ambapo nilikua na kilo nyingi Lakini tangu nianze mazoezi haya mwili wangu afya yangu imeweza kuwa bora zaidi na ningependa watu wengine pia waweze kuanza kujihusisha na mazoezi haya.